Napenda asali. Hini kwa sababu asali imeundwa na nyuki. Wanyama ambao hawajatumia kemikali yeyote wametumia bidhaa kutoka kwa mazingira ambayo hayana kemikali kwa hivyo haina haina athari yeyote katika mili ya mwana damu. Pia napenda asali kwa sababu ni tamu. Haina uchungu wowote.